Rangi ni nayo pendelea kwa kutowa chumba ni bulu, nyepesi ya urangi line za pastel, kwa sababu zinunda mazingira tulivu na kwa kupumzisha. Rangi hizi pia zinafanya chumba kuonekana kikubwa zaidi na raisi kuhishi ndani yaki. Huku zikifaa kiraisi na samani na mapambo mbali mbali. Wakati mwingine napenda pia kijivu chepesi kwa mwonekano wa kisasa kijani chepezi kwa hizi asili au grim na beij kwa hali ya joto na starehe.